Je, unapenda kufanya kazi nyumbani? Mambo zaidi ya nayotokana na haya ni, unapenda kufanya kazi zipi nyumbani? Kazi hizo zinajumuisha nini? Na, kazi hizo ni za aina gani? Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani, haswa kazi za usafi, upishi, kupanga nyumba, yani napenda nikiwa kwenye mazingira ya lio matulivu na yenye nisafi. Ukiwa kwenye mazingira safi, unapata unavuta hewa ilio safi. Mazingira ya kiwa machafu, unapata hewa yako kiasi, unasikia ni kama ime. Unapokunywa ile hewa unayofakuzu kuvuta. Wakati mwingi mi hupenda kupika, kupika chakula chaina yoyote ile. Napenda usafi, napenda kuhakikisha kuwa kitanda changu kiko kinyofu. Yani ni kama sipo kitandani Yani nione kitanda kikosawa nione chini pia ni kusafi Kila mahali ni pasafi Ndiyo.